Ya kuhusu swala la kufuga mnyama bila shaka nimewafuga wanyama kadhaa. Kusema kweli nina uzoefu na wanyama mnyama kama mbwa niliwafuga mbwa wa kienyeji na wa kiasili ya na ule urafiki na ushikamano ambao tulikuwa nao ni wa kimaana sana halafu wana mozo ya kila siku nilikuwa nawapea lishe. Na zaidi ya yote mbwa wana upendo.

Tuseme kwa chakula ninacho kula mara nyingi mchana. Tuseme ni chapati kwa maragwe. Ama kama si maragwe ni dengu. Kwa hasa inundi wa chakula ambao unapatikano kwa rahisi sana. Kila mahali na kwa bei nafuu. Na ni chakula ambacho tunakipenda sana. Sasa ya.

Naam nahimiza ushirikiano katika timu kwa njia tuseme ni njia rahisi lakini njia hizi zina nguvu. Tuseme ya kwanza ni kusikilizana kwa dhati. Kila mtu apewe nafasi ya kutoa mawazo na maoni yake. Alafu malengo ya pamoja watu wakikuja wanakimbilia wapi kwa pamoja, ushirikiano huja tuseme tukiungana, tukiunga mikono na tuweke majukumu wazi alafu tena tuweke mawasiliano ya wazi na ya mara kwa mara.

Naam bila shaka, napenda kuenda sinema kama maramoja kila wiki au baada kila wiki mbili. Sio mara nyingi sana, lakini vya kutosha ama kufurahisha, napenda kuona movie mpya, nikiwa na popcorn moto na screen iwe kubwa na sauti iwe kali ya kusikilizika.